Ki, nitasema mimi natowa michango sababu nina muda sijaenda katika nyumba ya ibada na mimi sana sana huwa napata nimechangia kwenye michango kwa hivo michango ndo huwa naitoa kwa sana, lakini sadaka nina muda sijaenda katika nyumba ya ibada hivo siwezi sema huwa natoa sadaka.

Tunapokuwa na wafanyikazi wapya, pale kazini, jambo la kwanza huwa linafanyika kuwa karibisha ni kuhakikisha kwamba wanaelewa mazingira ya ofisi yapo vipi, wakishaelewa mazingira ya ofisi yapo vipi, tunakaa chini na eleza kwamba, najua kwanza nguvu zao ni zipi na mapungufu yao ni gani pale kazini. Kwa hivyo, nikisha jua ile pia naweza kuwapa mwongozo kwa jinsi mambo yonavyofanyika kazini na ratiba za kazi.

Chakula cha jadi nachopenda ni utakuwa ni mkate wa sinia. Sababu mkate wa sinia ni chakula ambacho ni chakula cha Kiswahili kwanza chakula kinachotengenezwa kwa ngano, kunakuwa na sukari pale na maziwa. Nakipenda sababu huwa ni chakula laini. Si kigumu, sio kama mkate wa kawaida, lakini huwa kikona chembe chembe ya sukari ambayo inaifanya ikuwe tamu.